Barua pepe, kwa kila siku naeza pata kadhaa, lakini pia hutegemea ni kutoka upande upi, na pia kwa kuwa siku hizi kuna mambo ya mtandao. So, ikisha ingia, unatumiwa ujumbe mfupi kwa mtandao, unaona kunayo imeingia, unaingia unasoma.

Kwangu napendelea mfumo wa tecno, maana kitu cha kwanza, wakona simu mzuri, ikona memory card, yenye itaruhusu memory card kubwa, kulingana na ile umechukua, na pia ikona picha mzuri, huwa wanatoa picha mzuri sana, na pia ukiangalia kwa sauti pia unagundua wako sawa, na pia simu zetu ni rahisi.

Nyama ile huwa mimi kwangu napenda zaidi huwa ni samaki lakini samaki na kuku na nikama nazipenda sawa kwa sababu ya utamu wake na pia unagundua hata katika mapishi ni rahisi lakini pia unagundua ni mboga karibu kwa kila chakula kingine chochote chenye unataka kula unagundua ni mboga.

Mfereji wa tv wenye mimi huwa nafuata ni MBCI, Faith TV na pia Family TV na hizo haswa hizo ndizo huwa nafuata sana kwa sababu ya mafudisho ya ile wanaleta, zile nyimbo wanaleta, zile pia vile wanachochea watu katika vipawa vyao na katika kujikuza.

Mkate ile mimi hupenda ni hiyo mkate huitwa Broadway's na haswa nikipatana na yenye haijakatakatwa yenye imekuja ikiwa mzima mzima maana eneo moja itakusaidia kukata vire unataka na pia itakusaidia katika kama unapaswa kugawanya watu kama wawili utajua vire utafanya kama ni watu wengi utajua pia vire utafanya. Na pia katika kupaka brubadi inakuwa ni rahisi sana kupaka mafuta.

Mimi hupenda sana kuwa katika mjini, maana mjini, nitakutana na mambo tofauti tofauti, nitaona pia teknolojia, pia nitakutana na mambo tofauti tofauti, na haswa huwa napenda sana kwenda na mpenzi wangu. Na kwangu, mimi si mtu wa kupenda sana kutembea, bali kupumzika. Ilhali nikipata mahali pana teknolojia, huwa natembea na nitazame sana.

Ya kwangu napenda sana kupika, haswa ukinipea kupika kitu kama nyama, kupika kitu kama chapati, izo ni vitu zile haswa napenda sana kupika. Kwangu kupika huwa ni hobi, so kila wakati, hata wakati nimechoka, kitu kimoja naezafanya vizuri sana ni kupika na nipike kwa raha, kwa raha sana.

Kitu kimoja hufanya mazingira ya kazi kuwa mzuri, kitu cha kwanza ni utulivu, kupata watu ambao mnaeza fanya kazi kwa utulivu bila makerere. Na kitu cha pili ni kitu ambacho unakuta kama kuna chai. Unagundua baada ya wakati mwingine unaeza sikia akiri kama umefikiri sana, so baada ya masaa hata kama ni matatu, manne, unachukua kikombe cha chai unakunywa.

Tunda langu la kupendeza huwa ni maembe. Eneo moja kwa sababu nimekuzwa eneo la maembe. Na si tu maembe ni maembe iliyo tamu, maembe ilio bora. Na ni maembe aina tofauti tofauti. Maana tukona ile grafted. So unezakuta kuna apple kama embe la apple kwangu. Likiwa lizuri kwangu hilo ndilo napenda zaidi. Ya hayo mengine. Hata kama kuna mengine bado ninakula pia ninapendeza.

Ya kile kitu ambacho tumeweka kipaumbele katika kazini kwa mawasiliano ni heshima. Ya kwamba mwingine hata akikosea, unaweza mrekebisha kwa heshima. Ya kwamba haijalishi ni nini imetokea kitu cha kwanza unapasa kutazama ni heshima ya mwenzako. Awe mkubwa wako ama awe mdogo wako. Heshima lazima iwe.

Redio kwangu sipendi sana kuisikiliza ya lakini haswa napenda kutazama runinga na kwa sababu pia teknolojia unatumia runinga unaingia kwa youtube unafanya chochote ambacho unataka ya kwa hivyo mimi si mtu wa kusikiza redio.

Yeah, maua, mimi kwangu napenda maua kwa sababu pia ya harufu yake huwa yapendeza. Haswa maua, kwa sababu kuna maua ile yenye iko na harufu jema na kuna maua yenye hii ingine ya kawaida ya kutengenezwa. Haswa hiyo ya kumea yenye iko na harufu, hiyo ndiyo napenda zaidi.

Ya nikiwa na furaha sana nikiwa nyumbani wakati mwingine naeza amua kulala niamue tu nipumzikie. Nijaribu kupunguza uchovu wenye nimekuwa nao katika mwili na pia wakati mwingine unagundua hujakua ukilala vizuri. So wakati huo tu unalala tu unapumzika tu hivo. Kwangu inakuwa pia ni raha.

Ya somo la sayansi ambalo ninalipenda sana. Ni somo la kemia. Kemia kwa sababu ya mahesabu. Kwa sababu nilipenda sana mahesabu. So nikipatana na hesabu kwangu nasikia nikiwa sawa na pia kufanya mambo ya kuchanganya kemikali hii na hii ingine unaona matokeo. Ilifanya nikaipenda sana.

Jabo ra dini kwangu ambaro ni muhimu ni kusoma Bibilia na kuomba na kuishi kadri ya vire neno la mungu rinavyo sema. Hayo ndiyo mambo ambayo kwangu ni muhimu sana katika dini ya ukristo ama katika dini yenye mimi naangaria kwangu.